Kumbukumbu ya kutisha nilioshuhudia ni pahali ambapo janga la asili kama moto lilipotokea moto ulitokea teketeza nyumba na pia kulikuwa na mafuriko kulikuwa na kimbunga au tetemezo kulikuwa na mawazo ya kirudi mtu hisi hofu au huzuni. Nilishudia furuku ambafu mtu alipigwa hako halikambaniwa wakati ambafu halifwana kipetua. Sia halifwana kumbukungu ya kuitisha kala ambafu nilipoteza babangu mzazi. Kifo cha babangu mzazi hata bila hatari moja kwa moja. Kumbukungu ya tiki humu ya kuitisha moyoni.

Mimi hulala kwa masaa saba kuendelea kwa nani maana ninapolala huwa ninazingatia jinsi gani ama nazingatia huwa nazingatia afya yangu ya kimwili ndiyo maana nalala sana najipea muda wa kulala ndio kukipambazuka huwa naamka kwa wakati unaofaa.

Kumbukumbu ni nai kumbuka kuhusu. Maisha yangu ya utotoni ni kumbukumbu pali ambapo nilikuwa kwenye mchezo wa kandanda. Nilipewa mpira na muenzangu aliye hitwa Shadrack. Uyu Shadrack aliponipea mpira. Nakumbuka vizuri nilikuwa nacheza. Ile nafasi ya striker kwa kimonbo. Nilipopewa mpira. Licha ya kwamba mpira ulikuwa mekuja kwa kasi na mpira ambao ulikuwa una. Pingirika kwa zaidi. Nilikosa kukontrol lakini niliunganisha. Niliviunganisha ilipita bao lingine nzuri kwenye miguu ya golikipa ama mlinda lango aliyekuwa kwenye ya lemo. Lango. Na hakika ilikuwa bao la ushindi ambalo niliweza ku tuwezesha kama timu ya darasa la tano. Kufunzu kwenye robo final. Nilikuwa na kina shadrak nilikuwa na kina dani. Nilisi vizuri wakati nilivyo shinda na hii kulivu ya kumbukumbu ambayo linashinda ni kirejo.

Wakatu wa furaha, mi hujifurahisha kwa kufanya mambo mengi. Licha ya miongoni mwa haya mambo. Mimi hujiwezesha kujiingiza kwa mambo ambayo yananiletea furaha kama vile kutazama mpira, kuenda sherehe na wenzangu, kukimbia kwenye mashindano kama vile kabumbu, riadha. Pia kujihusisha na mashindano ya olimpiki.

Kushiriki kwenye jamii yangu ni jambo zuri sana. Kunanifanya nikuwe mahali ambapo ni salama, penye upendo na penye maendeleo. Hapa kuna njia rahisi ninazoweza kuanza nazo. Njia rahisi za kushiriki katika jamii ni kujiunga na vikundi vya kijamii. Kikundi cha kanisa au msikiti. Kikundi cha vijana, kikundi cha kina mama au wanaume, sako au chama cha kujikomboa kiuchumi. Pia huwa najitolea muda wangu kusaidia kwenye matukio ya jamii kuwafundisha somo ninalojua kwa mfano kumpyuta lugha michezo. Huwa nawasaidia wazee yatima au watu wenye uhitaji. Pia huwa nashiriki kwenye usafi wa mazingira naosha mtaa mara moja kwa mwezi napanda miti kuyatunza mazingira yetu kupunguza taka kwa. Kutumia tena au kurekebisha vitu. Pia naunga kwenye michezo, naungana kwenye michezo, burudani, najiunga na timu mpira netiboli riadha, napanga matamasha ya vipaji vya vijana. Njoo kufurahia halfa za kitamaduni. Pia natumia talanta zangu, ikiwa napenda muziki, ama uchoraji, ama upishi, ama ushairi. Huwa na zileta, naleta vipawa vyangu kwenye hafla. Naunda bidhaa za kijamii niuze kwenye jumuiya.

Rangi yangu ya kupendeza ni rangi ya samawati na rangi nyekundu. Hii ni rangi ambazo hunifanya ama huwa kama maridadi kwa mazingira mahali ninapopita na mahali ninapojihusisha. Kwa mfano, ninapotaka kupamba nyumba yangu, mi hutumia rangi ya samawati. Hii ndiyo rangi inayonivutia, inayonipendeza kwa mara mingi.